Ndiyo, nilikuwa ninalima wakati wa likizo au nyumbani pamoja na familia. Kulima hunifundisha kuwa mvumilivu na kufanya kazi kwa bidii. Pia hunisaidia kuelewa muhimu wa chakula na juhudi zinazohitajika kukipata. Ingawa, mimi ni mwanafunzi napenda kushiriki kulima inapowezekana kwa sababu ni shughuli nzuri na yenye manufaa.

Ninajipanga ratiba ya kufanya kazi na masomo ili kutumia muda vizuri. Pia ninajitahidi kulala vizuri na kupumzika ili akili niko iwe sawa ninapofanya kazi ujikita zaidi na kuepuka vitu vinavyopoteza muda kama kutumia simu kupitia kupita kiasi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, napenda sana kupiga gitaa kwa sababu hunisaidia kujieleza na kupunguza msongo wa mawazo wakati mwingine hujifunza kupitia mazoezi binafsi au video mtandaoni. Kupiga chombo cha muziki hunifanya nijisikie furaha na kunipa motisha, pia kunisaidia kukuza kipaji changu na kunifanya nipende muziki zaidi.

Uzoevu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine hasa katika shuguli za shure na au kazi za kujitolea. Kupitia uzoevu huu nilijifunza umuhimu wa nidhamu kuhai kwa wakati na kuwajibika. Pia nilijifunza jinzi ya kuwasiriana vizuri na watu tufauti na kushugulikia changamoto. Uzoevu huu umenisaidia kukuwa na kujiamini zaidi katika kazi na masomo.

Kumbukumbu mzuri kwangu ni pale nilipofaulu mtihani baada ya kujisomea kwa bidii. Pia ni kumbukumbu nzuri kushirikiana na marafiki darasani. Kusaidiana masomoni na kupata motisha kutoka kwa walimu. Shule imenisaidia kujifunza mandamu kuajibika na pia kujiamini kwa maisha ya baadae.

Herufi niipendayo zaidi ni herufi A. Naipenda kwa sababu ni herufi ya kwanza kwenye alfabeti na inanifanya nifikirie kuhusu mwanzo mzuri. Pia herufi A inanifanya nikumbuke mfanikio na marengo yangu kama mwanafunzi. Kira ninapoiona nahisi motisha na furaha kwa sababu inanipa hamasa ya kuendelea kujifunza na kufanya vizuri shuleni.

Napenda kuandika kwa mkono, kuandika kwa mkono hunisaidia kukumbuka vizuri nilichojifunza, hasa nikiwa shureni, pia hunipa mda wa kufikiria pole pole na kupanga mawazo yangu vizuri, ingawa kompyuta ni rahisi na haraka, kuandika kwa mkono hunifanya nijisikie karibu, saidi na ninachoandika.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu, mara nyingi hunisaidia kununua vifurushi vya intaneti, kulipa huduma mbalimbali na wakati mwingine, kununua bidhaa mtandaoni, kutumia simu ni rahisi na kunaokoa muda, hasa kama mwanafunzi kwa sababu sihitaji kwenda mbali kufanya malipo.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na masomo, najitengenezea ratiba ya kusoma kufanya kazi za shule na muda wa kupumzika. Pia napanga muda wa kufanya mambo mengi muhimu ili nisi changanyikiwe. Kupanga wiki hunisaidia kutumia muda vizuri na kufika malengo yangu.

Ninapofraia kuwa nyumbani mara nyingi husoma vitabu au kupitia masomo yangu, pia napenda kusikiriza mziki, kuzungumza na familia au kutumia simu kwa mambo ya kujifunza mitandaoni. Wakati mwingine kupumzika tu ili kurejesha nguvu na kujiandaa kwa shughuri za siku inayofuata.

Kila siku natumia matatu kusafiri, matatu hunisaidia kufika shureni na kurudi nyumbani kwa haraka na kwa garama nafuu. Ngawa wakati mwingine uwa ni ma msongamano wa watu, bado ni njia rahisi na inayopatikana kwa urahisi kwangu.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kujifunza, uchuzi mpya na kujiboresha kila siku. Kwa sababu mimi ni mwanafunzi na ninajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili nipate uzoefu utaonisaidia baadaye. Nataka kupata kazi itayonionyesha kujitegemea, kusaidia familia yangu na kuchangia maendeleo ya jami. Pia nina lengo la kufanya kazi kwa umwaminifu na nidhamu ili kufanikiwa maishani.

Ndiyo, ninatoa sadaka au michango kulingana na uwezo wangu, nikiwa mwanafunzi sina kipato kikubwa, lakini nipopata nafasi napenda kusaidia watu wanaohitaji, naamini kutoa ni jambo, jema na husaidia kujenga mshikamano katika jamii, hata mchango mdogo una maana kubwa.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango ambacho nitakuwa na ujuzi wa kutosha na uzoefu mzuri. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi na lengo langu ni kumaliza masomo vizuri na kujifunza, mambo yatakayoniwezesha kujitegemea. Baadaye nataka kupata kazi itakayonionyesha kusaidia familia yangu na kuchangia maendeleo ya jamii. Pia natamani kuendelea kujifunza na kujiboresha kila siku.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu mara nyingi tunapenda kuzungumuza, kucheka na kushirikiana mawazo. Pia tunapenda kucheza michezo, kushiriki mziki na kusaidiana katika masomo kwa sababu sisi ni wanafunzi. Kufanya mambo pamoja, unifanya, nijiskie, furaha na uimalisha urafiki wetu.

Asubuhi mara nyingi nakula chakula chepesi kama chai na au kahawa pamoja na mkate wakati mwigine nakula mayai ya uji kulingana na muda na kile kilichopo nyumbani. Kula kifunguwa kinywa hunisaidia kupata nguvu za kuanzisha siku na kuzingatia masomo yangu vizuri.

Mfanya biyashara ninae mjua na nimpendae ni mtu ambaye alianza biyashara yake kutoka chini. Nie nampenda kwa sababu ni mfanya kazi mvumilivu na haku kata tamaa licha ya changamoto alizokutana nazo. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuendelesha biyashara yake pole pole hadi ikafanikiwa. Kutoka kwake nimejifunza umuimu wa kufanya kazi kwa bidii kwao.

Napenda kuamka na jua kwa sababu hunisaidia kupanga siku yangu mapema. Asubuhi huwa ni utulivu na ninaweza kufanya mambo yangu kwa umakini, hasa masomo, kuamka mapema, hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na kunipa muda wa kujiandaa vizuri kwa siku.

Chakula nikipendacho zaidi ni wali na maharagwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu na kina nipa nguvu. Nilianza kukipenda nikiwa mdogo nyumbani. Na mara nyingi hukipata wakati wa chakula cha mchana. Chakura hiki unikumbusha nyumbani na familia. Mara ya mwisho nilikikula ni hivi karibuni na bado nina kifurahia sana.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu ni njia ya kufanya mazoezi na pia kupata chakula safi. Bustani hunifundisha uvimilivu na uajibikaji kwa sababu mimea huhitaji kutunza kila siku. Pia napenda kuona mimea ikikuwa hatua kwa hatua hadi kuvuna. Kwa ujumla, kilimo cha bustani ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Kila siku, natumia zana mbalimbali za jijiti kwanza natumia simu yangu ya mkononi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia natumia whatsapp na mitandoo ya kijami kuwasiliana na marafiki na familia. Kwa masomo, natumia google na youtube kutafuta taarifa na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine natumia barua pepe kwa mawasiliano rasmi. Zana hizi ni za hunisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na kuna chaguo nyingi, naweza kulinganisha bei tofauti na kuchagua bidhaa ninazo taka bila kutoka nyumbani. Pia huokoa muda na wakati mwingine gharama za usafiri, hata hivyo huwa nina hakikisha kuwa nimenunua kutoka kwenye tovuti au programu zinazo aminika ili kuepuka matatizo.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu, tunapenda kucheza michezo tofauti kama kandanda au michezo ya simu. Kucheza pamoja hutusaidia kupumzika, kujiburudisha na kuimarisha urafiki wetu. Wakati mwingine pia hucheza na ndugu zangu nyumbani. Kucheza ni njia nzuri ya kutumia muda vizuri.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusikiliza muziki na kuimba. Muziki hunifanya nijisikie vizuri na hunisaidia kupumzika baada ya masomo. Pia napenda kutazama video za elimu na burudani kwenye YouTube ili kujifunza mambo mapya. Wakati wa mapumziko, hupenda kuzungumza na marafiki zangu. Shughuli hizi hunipa furaha na kunisaidia kutumia muda wangu vizuri.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni awe mvumilivu na ajitahidi kujifunza kila siku. Ni muhimu kuuliza maswali pale ambapo haelewi na kusikiliza ushauri wa walio mzoea kazi hiyo. Pia anapaswa kuwa na nidhamu, kuheshimu muda na kufanya kazi kwa bidii. Makosa ni sehemu ya kujifunza kwa hivyo asikate tamaa haraka. Mwisho ajitahidi kuwa na mtazamo chanya na kufanya kazi kwa uaminifu.

Napenda wanyama wa kufugwa kama umbwa na paka kwa sababu ni waminivu na wana urafiki na binadamu. Umbwa unifanya nijisikie salama na pia ni walinzi wazuli. Pia napenda paka kwa sababu ni wapole na ni raisi kuwafuga. Mbali na hawa napenda pia wanyama wa polini kama simba na tembo kwa sababu wananyenyesha nguvu na uzuli wa maumbire. Kwa ujumula napenda wanyama wanaoishi kwa amani na binadamu.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu nisaidia kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Hesabu hunifundisha umakini na nidhamu. Hasa shuleni ingawa wakati mwingine huwa ngumu inanijitahidi kujifunza zaidi kwa kufanya mazoezi na kuuliza maswali. Kwa jumla, hesabu ni masomo muhimu sana katika maisha kila siku.

Mimi nafua, nguo mara mbili, hadi tatu kwa wiki. Kawaida, nafua nguo ya, mwishoni mwa wiki kwa. Sababu huwa na muda wakutosha. Pia. Nikiona nguo zimeja au zimechafuka sana, nafua hata katika. Kati ya wiki. Kufua nguo mara kwa mara hunisaidia kuwa. Msafi na kupanga, vizuri nguo zangu.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ni chumba ambacho ninatumia kupumzika na kusoma. Ndani ya chumba hicho kuna kitanda, meza ya kusomea na kabati la nguo. Ninapokuwa ndani ya chumba hicho nahisi utulivu na amani kwasababu ni sehemu yangu binafsi. Pia hunisaidia kupanga mawazo na kujiandaa kwa shughuli za shule.

Wakati ninapokuwa na furaha, napenda kusikiliza muziki na kuimba kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye ni amani. Pia napenda kuzungumza na marafiki zangu au familia, kucheka na kushiriki hadithi. Wakaati mwingine huangalia video au, vipindi vinavyofurahisha, kufanya mambo hayo hunisaidia kuongeza furaha yangu na kupunguza mawazo.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Napenda chai kwa sababu hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku vizuri. Mara nyingi huinywa chai moto nikiwa nyumbani kabla ya kuanza shughuli zangu za kila siku. Wakati mwingine hunywa pia maziwa au maji moto kulingana na hali ya siku. Chai hunifanya nijisikie vizuri na kuwa na nguvu.

Ndiyo, nafuta matukio ya kimataifa ya kwa kiwango fulani. Napenda kujua kinachoendelea duniani kupitia habari mitandao ya kijamii na wakati mwingine televisheni. Hii hunisaidia kuelewa masuala kama siasa uchumi wa michezo na ya kimataifa pia huniongeza maarifa na kunifanya nijue jinsi matukio ya dunia yanavyoweza kuadhiri nchi yangu na maisha ya kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Cole Palmer wa klabu ya Chelsea. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa, ana akili ya kucheza na ana uwezo mzuri wa kufunga mabao. Nakumbuka mechi nyingi alicheza vizuri na kusaidia timu yake kushinda ujuzi wake na pasi nzuri. Mpira ya hadhabu na utulivu akiwa uwanjani. Kila ninapomwona akicheza nahisi furaha na motisha kwa sababu anapenda kazi yake anajituma sana.

Kwa sasa mimi si mpiga kura kwa sababu bado ni mwanafunzi na sijawahi, sijawa na nafasi ya kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Hata hivyo ninaelewa umuhimu wa kupiga kura na kwa sababu ni haki ya raia kuchagua vingozi wao na penda kufuatilia si habari za siasa ili kujifunza na nikiwa na umri unao ruhusiwa na fursa. Ningependa kushiriki kupiga kura siku zijazo.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari na mitandao ya kijamii mara nyingi hutumia google kutafuta habari na pia husoma kupitia facebook, x na youtube. Pia wakati mwingine husoma habari kupitia tovuti za vyombo vya habari na kusari.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano hasa nikiwa shuleni. Nilishiriki mashindano ya masomo na michezo ambayo yalikuwa yakihusisha, wanafunzi mbalimbali. Mashindano haya yalinisaidia kujifunza, kushirikiana na wengine, kujiongezea, kujiamini na kujiboresha, kuboresha uwezo wangu. iNgawa, sikushinda kila wakati nilijifunza mambo mengi muhimu kupitia mashindano hayo.

Mimi. Hujenga mahusiano mazuri na wengine kwa. Kuheshimiana, kusikiliza maoni yao, na kushirikiana vizuri. Napenda kuwa mkweli. Mnyenyekevu na mwenye kusaidia pale. Napo hitajika. Pia huwasilana vizuri na. Kuepuka migogoro ili kudumisha uhusiano mzuri na, na watu. Naofanya nao, kazi au shughuli mbalimbali.

Asubuhi ya leo niliamka saa kumi na moja alfajiri, baadaya kuamka nilijisafisha na kujiandaa kwa siku, kisha nilikula kifungua kinywa, ambacho kilikuwa chai na mkate, badae nilipitia ratiba yangu ya siku na kuanza shughuli zangu za masomo, asubuhi hii niliishia nikiwa na nguvu na tayari kuanza siku yangu vizuri.

Maranyingi, mchana nakula wali na maragwe, au ugali na sukuma wiki, wakati mwingine nakula chapati ndengu, chakula cha mchana unipa nguvu za kuendelea na masomo yangu au kazi za siku, napenda kula chakula kilicho na afya na kilicho nisibisha.

Ndio, napenda maua sana, maua hunifanya nijiskie furaha na amani kwa sababu yana rangi nzuri na harufu nzuri. Napenda kuoana maua kwenye bustani na pia kwenye sherehe kama harusi. Maua pia hutumika kupamba nyumba na mazingira, na hufanya mahali paonekane pazuri zaidi.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, kujituma na uwezo wa kujifunza haraka. Mimi ni mtu anayependa kufanya kazi kwa umakini na kumaliza kazi kwa wakati. Pia ninaweza kufuata maelekezo vizuri na kufanya kazi na watu wengine kwa ushirikiano. Kama wwanafunzi najitahidi kuwa na wajibikaji na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Ndiyo, nimeshawahi kusafiri kuenda mahali pazuri sana. Nilitembea mji wa Mombasa, nilifurahi kuona bahari, fukwe safi na hali ya hewa nzuri. Nilipenda pia chakula cha uko na tamaduni wa watu. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika na kujifunza mambo mapya. Ningependa kusafiri tena siku zijazo.

Ndiyo, napenda sana kutazama michezo hasaa mpira wa miguu. Timu niipendayo ni Chelsea na uwa nafraia kuangalia mechi zao. Pia napenda kucheza michezo kidogo kama mpira wa miguu na kukimbia kwa ajiri ya mazoezi. Michezo unisaidia kuburudika, kuwa na afya nzuli na kupunguza msungu wa mawazo.

Ushauli ningependa kumpa mtu mwingine ni hawe na nidhamu na subira katika maisha. Ni muhimu kufanya kazi kwa bidii na kutochoka hata unapokutana na changamoto. Pia ni vyema kujifunza kila siku kuhe shimu wengine na kuwa na malengo ya lio wazi. Kwa kufanya hivyo mtu, anaweza kufikia ndoto zake na kuishi maisha bora.

Ninaposhughulikia wateja huwa ninawaheshimu na kuwasikiliza kwa makini na jitahidi kuelewa mahitaji yao na kuwajibu kuwa lugha mzuri na utulivu. Pia ninahakikisha natoa huduma kwa wakati na kutatua matatizo yao kwa uaminifu. Lengo langu ni kuhakikisha mteja anaridhika na anahisi kutaminiwa.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu inaradha mzuri na ina faida nyingi kiafya. Uwa natumia asali kwenye chai au wakati mwingine kwenye mkate. Asali hunisaidia kupunguza kikohozi na kuimalisha afya ya mwili. Pia ni chakula cha hasiri ambacho kinapendwa na watu wengi.

Mara nyingi wikendi natumia muda wangu kupumzika na kufanya mambo ninayoipenda, jumamosi asubuhi napenda kuamka mapema, kufanya usafi, halafu kusoma au kuangalia video za kielimu mtandaoni. Wakati mwingine nakutana na marafiki au familia kuzungumza na kushirikiana. Jumapili huwa napumzika zaidi kusikiliza muziki kujiandaa kwa wiki mpya na kupanga masomo yangu wikendi hunisaidia kupumzisha akili na kuongeza motisha.

Mimi ni shabiki wa timu ya Chelsea. Nimekuwa nikipenda Chelsea tangu nikiwa mdogo kwa sababu ya historia yake na namna wanavyocheza kwa kujituma. Nilianza kuipenda zaidi baada ya kuona mechi zao kubwa na ushindi wao kwenye mashindano makubwa. Mchezaji nampendayo katika Chelsea ni kwa sababu ana nidhamu na anapambana sana uwanjani. Chelsea inaposhinda, ninahisi furaha sana motisha, na inaposhindwa nahisi huzuni kidogo lakini bado nina iunga mkono timu yangu. Nitaendelea kuwa shabiki wa Chelsea daima.

Ndio, ninavaa miwani kwa starehe, sipendi kuivaa kila wakati, lakini naivaa saa nikiwa nje au nikipenda kujibamba, miwani hunisaidia kujishika vizuri na kuongeza kujiamini. Pia hunikinga macho dhidi ya jua kali kwa hiyo, ninavaa miwani zaidi kwa sababu ya starehe na mwonekano siyo kwa matatizo ya macho.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kufanya mambo mbalimbali ninayoipenda. Napenda kupumzika nyumbani, kusikiriza muziki na kuangalia vilamu hau vipindi vya televisheni. Pia utumia muda kusoma kujifunza vitu mpya mtandaoni. Kati mwingine hukutana na marafiki hau familia hili kuzugumuza na kufuraia pamoja. Likizo hunisaidia kumuzisha akiri na kujiandaa vizuri kwa majikumu yanayofuata.

Ninapoanza miradi mpya ya kazi. Kwanza ujitahidi kuelewa vizuri malengo ya miradi huo. Kisha upanga huu mda wangu na kugawa kazi katika hatua ndogo ndogo hili hiwe rahisi kuzifanya. Pia utafuta taarifa au maarifa yanayo hiitajika hili kufanya kazi kwa ufanisi, nikianza kazi ujituma na kufuata, hufatiria maendeleo ya miradi utua kwa hatua, hatua kwa hatua hadi kuikimarisha, njia hii unisaidia kufanya kazi kwa mpangirio na mfanikio.

Kazini, ninapogundua nina udhaifu fulani kwanza hukubali na kujithamini, kisha hujitahidi kujifunza na kuboresha kupitia mafunzo, kusoma ukiuliza msaada kutoka kwa wenzangu, pia hupanga muda wangu vizuri hili kuepuka makosa. Tokana na udhaifu huo, kwa kufanya hivyo, huweza kubadilisha udhaifu kuwa fursa ya kujifunza na kujiendeleza.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni simu niliopewa na mzazi wangu baada ya kufanya vizuri katika masomo. Zawadi ili inifuraheisha sana kwa sababu ilinisaidia katika masomo mawasiliano na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Zaidi ya thamani yake ilinifanya nijiskie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kufanya bidii zaidi.

Napenda kuongea zaidi kwa sababu inaniruhusu kukueleza mawazo yangu kwa uhuru na kwasiliana moja kwa moja na watu. Kuongea unifanya nijiamini zaidi na kunisaidia kuelewa wengine haraka. Hata hivyo pia napenda kuandika kwa sababu unipa muda wa kufikiri kwa kina na kupanga mawazo yangu vizuri. Kwa ujumla zote ni muhimu lakini kuongea unifurahisha zaidi.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu, huwa nachagua nguo zinazofanya nijisikie huru na zenye kustarehesha, hasa kulingana na hali ya hewa. Mara nyingi napenda rangi, zisizo na kali na mtindo ya kawaida, inafaa shughuli za kila siku, pia huzingatia usafi na mpangilio kwa sababu unaongeza kujiamini.

Mimi ni mvulana kwa hivyo napendelea kuvaa suruali. Suruali hunifanya nijisikie huru na mwenye starehe. Hasa wakati wa masomo au shuguli za kila siku. Pia ni rahisi kuvaa na inavaa katika mazingira mengi kama shule kazi au matembezi. Kwa jumla suruali hunipa kujiamini zaidi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi wakati huo akili yangu huwa tulivu na yenye umakini mkubwa. Hivyo ninaweza kupanga kazi zangu na kuzifanya kwa ufanisi. Asubuhi hunipa nguvu na motisha ya kuanza siku vizuri. Hata hiyo pia naweza kufanya kazi jioni endapo kunahitajika. Lakini asubuhi ndio mda ninaopenda zaidi.